Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuanza na mawasiliano mazuri na heshima. Ninahakikisha kila mtu anapata nafasi ya kutoa maoni yake na kusikilizwa bila kubezwa. Hii hujenga imani, uwazi, miongoni mwa wanatimu. Pia nahimiza kugawana majukumu kwa usawa kulingana na uwezo wa kila mtu ili. Kila mmoja ajisikie kuwa sehemu muhimu ya timu kutambua na kuthamini mchango wa wengine hata kwa maneno rahisi ya shukran, kusaidi husaidia kuongeza motisha Zaidi ya hayo ninahimiza kushirikiana kutatua matatizo badala ya kulaumiana Tunapokutana na changamoto na lenga kuleta kuleta timu pamoja ili kutafuta suluhisho kwa pamoja. Kwa kufanya ivo, timu hujenga mshikamano, heshima na ufanisi katika kufikia malengo yake.

Kipawa nilichonacho ni uwezo wa kujifunza na kuelewa mambo kwa haraka pamoja na kuwasiliana vizuri napenda sana kusikiliza kuchambua mawazo na kusaidia kutatua matatizo kwa njia ilio wazi na yenye mantiki. Pia nina kipawa cha kutoa maelezo kwa urahisi hata kwa muda mgumu na kuwasaidia wengine kuelewa au kujifunza kitu kipya. Kipawa hiki hunifanya nijisikie nina mchango chanya kwa watu wanaonizingira.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani. Inanipa utulivu na huru wakupanga muda wangu. Jambo linalo nisaidia kuzingatia kazi vizuri zaidi. A pia, naokoa muda na garama za usafiri na ninaweza kufanya kazi nikiwa katika mazingira ninayoo yazoea. Ata hivyo, ninahakikisha naweka ratiba na mipaka ili nisichanganye kazi na mapumziko. Nikifanya hivyo, kufanya kazi nyumbani, hunifanya nijisikie huru, makini na mwenye tija zaidi.

Napendelea kutumia GPS wakwati wa kusafiri kwa sababu ni rahisi, ya haraka na sahihi zaidi. GPS unisaidia kujua mali nilipo, kunionyesha njia fupi hau bora na kunipa tahadhali kuusu trafiki hau mabadiliko ya njia. Ata hivo, la ramani za kawaida badozi na humuimu wake. Asa kwa kujifunza mwelekeo wa maeneo hau pale mtandao hupatika haupatikani. Kwa jumla, GPS hunipa huwakika na amani ya moyo ninaposafiri.

Kwa kawaida, ninalala kati ya masaa saba hadi nane kwa usiku. Haya ni masaa yanayonisaidia kupata usingizi wa kutosha. Kuamsha mwili upya na kuwa na nguvu mzuri, siku inayofuata. Usingizi wa kutosha unanisaidia kwa makini, mwenye utulivu na kufanya kazi vizuri zaidi.

So, timu yangu ni nayoipenda ya mpira wa mgu ni FC Barcelona. Nilianza kuipenda timu hii tangu nikiwa mdogo. Hasa baada ya kuona mtindo wao wa uchezaji wakupasiana kwa haraka. Nani dhamani kubwa uwanjani. Uchezaji wao ulikuwa wakuvutia macho na wenye akili nyingi. Mchezo wakushangaza ninaokumbuka sana ni Barcelona tidi ya Paris Saint Germania. Mwaka wa elfu mbili kumi na saba. Ambapo Barcelona walishinda sita moja. Baada ya kuwa, wamepoteza mechi ya kwanza nne sufuri. Ilikuwa mechi ya kihistoria na ilionyesha imani mapambano na kutokata tama. Mchezaji ninaye mpenda sana katika timu hii Lionel Messi. Nina mpenda kwa sababu ya ustadi wake wa kipeke, unyenyekevu na uwezo wakubadilisha mechi mda wowote. Alikuwa moyo wa timu ya chanzo cha msisimko kwa mashabiki wa wengi. Timu yangu ni inaposhinda na hisi furaha kubwa, fara, fahari na msisimko. Inanifanya nijisikie kama juhudi na uvumilivu hulipa na hunipa hali nzuri ya moyo kwa mda mrefu ushindi wa timu yangu huniletea tabasamu na nguvu chanya.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni krismasi. Naipenda kwa sababu ni wakati wa kuwa pamoja na familia. Kushirikiana na kuonyesha upendo. Kuna hali ya amani na furaha inayotawala pamoja na chakula kizuri na muziki wa cherehe. Kinachofanya krismasi iwe ya kipekee ni kutoa na kupokea. Si zawadi tu bali pia muda. Upendo na msamaha. Wakati wa krismasi hunifanya nijisikie furaha, shukrani na matumaini mapya kwa mwaka unaofuata.

Nahitaji kujilinda kutoka kwa vitisho vya mtandao kwa kuchukua hatua za makini na tahadhari. Kwanza, sisambazi taarifa binafsi kama nambari ya simu, anwani ama nakala muhimu mtandaoni. Pia napendelea kutumia nywila thabiti na tofauti kwa kila akounti na kuwamsha uthibitisho hatua mbili pale inapawezekana. Pia napendelea kuepuka, kubonyeza viungo vinavyo julikana au kushiriki faili zisizo salama na kuchambua taarifa zinazotumwa kabla ya kuamini au kujibu. Kwa ujumla, ninahakikisha nimetumia programu za usalama na antivirusi na kuwa makini kila wakati ninapotumia mitandao ya kijamii au baruapepe. Hii inanifanya nijisikie salama, amani ya akili na udhabiti wa jinsia ninavyotumia mtandao.

Ninafanya mambo kadhaa ili kulinda mazingira na kupunguza athari zangu za kibinadamu. Kwanza Ninajaribu kupunguza taka kwa kutengeneza plastiki, karatasi na chupa kwa ajili ya recycle. Pia, napunguza matumizi ya umeme kwa kuzima taa au vifaa vya elektroniki ninavyohitaji. Pia, napenda kutembea kwa miguu au kutumia baiskeli badala ya kutumia magari kwa kwa safari fupi. Jambo linalopunguza hewa chafu. Ninapenda kushiriki katika kupanda miti pale inapowezekana na napenda kununua bidhaa zinazohusiana na mazingira. Kwa kufanya haya, ninahisi nafanya jambo nzuri kwa sayari na kuchangia katika mastakabali bora ya mazingira pamoja na kuhimiza wengine kufanya vivyo hivyo.

Ndiyo, napenda kuchora na kupaka rangi. Shughuli hizi hunipa nafasi ya kujieleza kirahisi na ubunifu. Na hunisaidia kupunguza mawazo au msongo wa mawazo. Kupaka rangi au kuchora hunifanya najisikia mtulivu na huru hata kama si kwa kiwango cha kitaalamu. Napenda hasa kuchora maumbo rahisi mandari ya asili au michoro ya kubuni kwa sababu hunirusu kutumia ubunifu wangu bila mipaka. Ni njia nzuri ya kupumzika na kufuraia muda wangu.

Ninapendelea mazingira ya kazi tulivu, safi na yenye ma mpangilio mzuri. Mazingira haya huniwezesha kuzingatia kazi vizuri, kuwa makini na kutoa tija. Napenda pia pale ambapo nafasi ya kutosha ipo, ili nisishindwe na msongamano wa vifaa au watu. Zaidi napendelea mazingira ambapo mawasiliano ni raaisi na heshima inaonekana na pale ambapo mwanga wa kutosha na hewa safi zinapatikana. Kwa jumla, mazingira haya hunifanya nijisikie raha, utulivu na motisha ya kufanya kazi vizuri.

Ninaanza mradi mpya wa kazi kwa kufafanua wazi mlengo na matarajio. Kwanza, uchambue lengo kula mradi nini kinachoi takiwa kufanikishwa na muda unaopatikana. Hii huniwezesha kupata mpangilio wa hatua kwa hatua. Kisha napangilia rasilimali kama watu vifaa au bajeti na kugawa majukumu kulingana na uwezo wa kila mmoja. Baada ya hapo naunda ratiba au kalenda ya utekelezaji hili kila hatua ipasavyo ifanyike kwa wakati. Ninapomalizia maandalizi haya, ninaanzia kwa hatua ndogo ili kuona, mapungufu, mapema, na kurekebisha kabla ya kuendelea kwenye hatua kubwa zaidi. Shida au changamoto zinapojitokeza, napenda kutafuta suluhisho kwa ufasaha kuhusu timu pale inapohitajika. Kwa kifupi, kuanzia mradi mpya, kunahitaji ufafanuzi, mpangilio, utekelezaji, wa hatua kwa hatua na ushirikiano. Hii inakikisha mradi inaanza kwa nguvu na una uwezakano mzuri wakufanikishwa.

Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii lakini kwa uwiano na tahathari. Napenda kutumia WhatsApp, Facebook na Instagram kwa mawasiliano na marafiki, kushiriki tarifa au picha na kufuatilia mambo ya iburudani au elimu. Ata ivo, napanga muda wa kutumia mitandao hii ili, isiwe inachukua muda mwingi au kuathiri shuguli nyingi muhimu. Kwa kutumia kwa makini, mitandao ya kijamii hunisaidia kuwasiliana, kujifunza na kuburudika bila matatizo.